Kwangu chumba kile napenda katika nyumba ni jikoni ni kwa sababu katika zile vitu napenda sana kufanya napenda sana kupika. So kwangu nikitazama saa kuhusu jikoni inanipea raha zaidi maana nitaenda nitapika chakula kigeni najifundisha. Kwangu pia inafungua akili zaidi maana nitaanza kujifundisha mambo mapya ya kupika ata kile nimezoea ya so jikoni kwangu inakuwa bora kuliko chumba kingine.

Mimi huwa naenda maktabani mara siwezi sema ni mara ngapi kwa siku lakini mara nyingi sana kwa sababu unajua pia teknolojia siku hizi imefanya mambo kuwa raisi so unaeza kuwa na maktaba yako ambayo iko katika simu so unafungua simu, unatoa mahali vitabu zako ziko unafungua, unazisoma so kwa kila siku ninapitia maktabani.

Mara nyingi mimi hucheza na mpenzi wangu. Maana tuko huru, moja na mwingine, na pia kwake naeza fanya chochote nikiwa huru bila woga wote. Na pia yeye pia anafanya hivo, na pia inatusaidia kuingiana, kuwa pamoja karibu, kueza kunielewa na mimi, pia naeza kumuelewa. Na pia katika kile wakati huo si kuna kitu chenye sitajaribu kuzuhilia. Maana already ninamjua na yeye ananijua.

Ya wakati kuna msongamano katika kazi, wakati mwingine huwa najifundisha kwanza nitulie, nitulize mawazo yangu. Maana wakati huo unaeza fikiria, ukikimbia, ukijaribu kukimbia zaidi ndivyo, utaweza kusaidia. Lakini wakati mwingine ni kuchanganya, utachanganya mambo zaidi. Na wakati mwingine pia unaitisha msaada, unaambia mwingine akusaidie, maana si lazima ufanye ukiwa peke yako. Kama kuna mwingine anaeza saidia unaomba msaada anakusaidia.

Yaa, mimi huwa nasema, chakula huwa bora. Ubora wa chakula ni bora kuliko kushimba. Kwa maana kuna chakula ukikula unagudua ni kilikuwa kizuri, kilikuwa kitamu, inaweza kuwa haujashiba, lakini haswa kama kilikuwa kitamu, kwangu mimi natosheka. Maana kuna kushimba yangu, si lazima iwe ni ya tumbu, lakini kwanza ni katika ladha. Kama ni kitamu, kushimba kwangu ni raisi.

Zawadi ile mzuri sana nimewahi pokea ni wakati mpenzi wangu alinipea kiatu. Hiyo ndiyo zawadi moja yenye nilifurahia sana. Haswa akiwa kutoka kwa mpenzi wangu. Maana wengine unaweza kuta mtu amekupea. Lakini hiyo yake kuna vile nilisikia mtu huyu. Amenijali sana katika maisha yangu. So hiyo ndiyo zawadi moja enye nimewahi pokea bora zaidi.

Mimi hutumia simu yangu haswa kwa kuingia katika mtandao kusoma habari za hivi punde kile kinaendelea na pia kuingia katika YouTube kwa sababu ya kusikiza injili na pia kusikiza nyimbo pia kueza katika eneo la mitandao kama ya wozapu kueza kuashiriana na wengine wenye wako nje na wengine pia wenye wako huko.

Ya maoni kutoka kwa wengine, ikija mzuri, huwa bora, inanitia moyo, inanichochea kuendelea, na pia ikiwa kinyume, inanisaidia kupinduka, kuangalia vitu zingine zenye naeza, kuwa nafanya kinyume, ama zile ambazo sifanyi vile inapaswa, nianze kuzifanya vile inapaswa, so nianze kuangalia, kama kuna kitu naeza rekebisha, ama kuna kitu naeza fanya bora, so maoni kutoka kwa wengine, huwa naipokea na njia iliyo sawa.

Nyama wa kufunga, ambaye ningetaka kufunga ni ng'ombe kwa sababu ya mbolea yake, na pia kwa sababu ya maziwa, na pia kwa sababu ya nyama. So nikiwa na ya ninajua kuna mambo kadhaa, ambayo nitakuwa oru nimesha yashughurikia.

Napenda sana kura popcorn aswa nikiwa nimepumzika ama nikiwa natazama runinga ama nikiwa natazama firamu na wakati mwingine pia nikiwa natembea ya inakuwa tamu na inakuwa naradha mzuri ya na pia ukiwa umepumzika kila inakuwa jabo mzuri.